Katika kazi yangu nina taka kufika katika stage hatua kubwa ambayo yataonyesha mafanikio yangu yamepanda kiasi cha kufanikiwa zaidi kulinganisha na kipindi cha wakati wanyuma uliopita.

Hua ninapenda kuketi na familia na kubadilishana mawazo juu ya mambo yote yanayohusiana na familia pamoja na kuangalia ni namna gani tunaweza kutatua changamoto zinazotukabili na kuzimaliza bila kuleta hitilafu yoyote.